Ninakumbuka sana mwalimu Susan ambaye alikuwa mwalimu mwenye mchango mkubwa katika maisha yangu ya shule. Alikuwa mwalimu mchapakazi mwenye nidhamu lakini pia mwenye upendo kwa wanafunzi wake. Kila mara alihakikisha kila mwanafunzi anaelewa somo bila kumuacha yeyote nyuma. Kilicho mtafautisha mwalimu Susan ni jinsi alivyotufundisha kwa moyo na uvumilivu. Alituhamasisha kufanya bidii, kujiamini na kutambua uwezo tulio nao. Alikuwa tayari kusikiliza matatizo ya wanafunzi na kutushauri, si kitaaluma, bali pia kimaadili. Kupitia mafundisho na ushauri wake, wengi wetu tulibadilika kuwa wanafunzi wenye nidhamu na kujituma. Alitufundisha kuwa elimu ni ufunguo wa maisha na kwamba mafanikio huanzia na juhudi ndogo ndogo kila siku. Kwa kweli, mwalimu suzan ni mmoja wa walimu nitawakumbuka milele kwa sababu mchango wake haukuishia darasani bali uliendelea hadi katika maisha ya baadaye.

Kitu kinachonifanya nifurahie sana ni kuona sinema. Sinema hunipa burudani, hunisaidia kupumzika na hunisahulisha mawazo ya kila siku. Ninapokuwa nikitazama filamu najisikia kama niko katika ulimwengu mwingine, uliojaa hadithi, hisia na mafunzo mbalimbali. Napenda sinema kwa sababu hunipa nafasi ya kujifunza mambo mapya, kupitia hadithi za watu tofauti, tamaduni mbalimbali na hali halisi za maisha. Baadhi ya filamu hunifanya nicheke, zingine huniguza moyo na nyingine hunifundisha maadili kama uvumilivu, ujasiri na upendo. Pia, kuona sinema hunisaidia kukaza mawazo na ubunifu wangu nikiwa natazama filamu napata msukumo wa kufikiri kwa njia tofauti na kuelewa maisha kwa mtazamo mpana zaidi. Kwa ujumla, sinema ni chanzo kikubwa cha furaha kwangu kwa sababu hunipa burudani, elimu na faraja ya kiakili. Ni shughuli ninayofurahia sana na nitendelea kuifanya mara kwa mara.

Ndiyo, nimahi kufanya yoga na imekuwa uzoefu mzuri sana kwangu. Yoga hunisaidia kutuliza mawazo, kupunguza msongo wa mawazo, na kufanya mwili wangu uwe mwepesi na mwenye nguvu. Ninapofanya yoga najifunza kudhibiti pumzi yangu, na kuzingatia wakati wa sasa. Kupitia yoga, nimegundua kuwa afya ya mwili na akili vina uhusiano mkubwa. Mazoezi ya yoga hunisaidia kuongeza unyumbufu wa mwili, kuboresha mkao na kupunguza maumivu ya misuli. Pia, hunisaidia kuwa mtulivu zaidi na mwenye subira katika maisha ya kila siku. Kilicho kizuri zaidi kuhusu yoga ni kwamba, haihitaji mtu kuwa na nguvu nyingi au vifaa maalumu. Kila mtu anaweza kuifanya kulingana na uwezo wake. Kwa ujumla, yoga imenifundisha umuhimu wa kujitunza, kujipenda na kuishi maisha yenye uwiano na ni mazoezi ninayofurahia, na ningependekeza kwa mtu yeyote anayetaka afya bora ya mwili na akili.

Kwa kawaida, ninakunywa lita tatu za maji kwa siku. Nimejifunza kuwa kunywa maji ya kutosha ni muhimu sana kwa afya ya mwili na akili. Maji hunisaidia kuweka mwili wangu katika hali nzuri, kunipa nguvu na kuboresha umakini wangu wakati wa shughuli za kila siku. Kunywa lita tatu za maji hunisaidia katika mmeng'enyo wa chakula, huifanya ngozi iwe na afya na husaidia kuondoa taka mwilini. Pia hunisaidia kuepuka uchovu na maumivu ya kichwa yanayosababishwa na upungufu wa maji mwilini. Ili kufanikisha hili, nimejipangia ratiba ya kunywa maji kuanzia asubuhi hadi jioni. Ninabeba chupa ya maji karibu nami ili nikumbuke kunywa mara kwa mara. Kunywa lita tatu za maji kwa siku ni sehemu muhimu ya mtindo wangu wa maisha yenye afya, na imenisaidia kujisikia vizuri na kuwa mwenye nguvu kila siku.

Nimewahi kusafiri kwenda Mombasa na ni moja maeneo mazuri sana nimewahi kutembelea. Mombasa ni mji wa pwani wenye mandari ya kuvutia, fukwe safi na bahari yenye upepo mwanana. Nilifurahi sana kuona mchanga mweupe na maji ya bluu ya bahari ya hindi. Mbali na fukwe Mombasa kuna tamaduni za kipekee na historia tajiri. Nilipata nafasi ya kutembelea maeneo ya kihistoria kama Fort Jesus na mji wa kale ambapo nilijifunza kuhusu historia ya biashara na utamaduni za waswahili. Chakula cha pwani pia kilinivutia sana hasa vyakula vya samaki na pilau. Watu wa Mombasa ni wakarimu na maisha yao ni ya utulivu. Mazingira yalikuwa ya kupumzisha na kunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Safari yangu ya Mombasa ilikuwa ya kumukumbu sana na ningependa kurudi tena siku zijazo kwa ajili ya kupumzika na kufurahia uzuri wa pwani.

Hekima kubwa niliyojifunza maishani ni kwamba uvumilivu na juhudi ndizo funguo za mafanikio. Maisha hayatoi kila kitu mara moja ya nahitaji subira, bidii na kujifunza kutokana na makosa. Kupitia changamoto mbalimbali, nimejifunza kuwa kukata tamaa hakutatui matatizo bali kuvumilia na kuendelea mbele ndiko kunaleta mafanikio. Pia nimejifunza umuhimu wa kujidhamini na kuheshimu wengine. Kila mtu anasafari yake maishani na si vyema kujilinganisha na wengine. Kujidhamini hunisaidia kufanya maamuzi bora wakati kuheshimu wengine hujenga mahusiano mazuri. Zaidi ya hayo, nimejifunza kuwa muda ni rasilimali muhimu sana. Jinsi tunavyoitumia huamua mafanikio yetu ya baadaye. Hekima hizi zimenisaidia kukuwa, kifikra, kuwa na mtazamo chanya na kukabiliana na maisha kwa ujasiri na matumaini.